Hekima niliyojifunza maishani ni kutokumwamini mtu, kutokumpa mtu nafasi ya kuwa mbele yako. Kwamba nafaa kujipenda mimi kwanza, ili niweze kumpenda mtu mwingine baadaye. Kwamba pia napaswa kupenda kila ninachokitamani, kila ninaweza kukifanya, kila ninatamani kuwa ni cha kweli, naweza kukifanya, naweza kukitengeneza bila kumhusisha mtu yeyote, bila kumweleza mtu yeyote. Kwamba hiki kitu kinafaa ama hakifai bila kuwa na mawazo ya mtu mwingine kwa sababu najiamini mimi kuwa naweza nikafanya kitu hiko na kitu hiko kikaweza kikawa bora zaidi kuliko kumsikiza mtu, mtu akaja akaniambia kitu hiki hakifai wakati mimi mwenyewe naamini kwamba kitu hicho kinafaa, ndicho kitu ambacho nakiamini sana.

Ningependa kumwambia mtu kuwa ajipende kwanza na ajitangulize furaha yake mbele. Pia ningependa kumshauri kwamba, aweze kutafuta hela kwa nguvu sana. Maana hela ndiyo humpa mtu heshima, hela ndiyo humtambulisha mtu bila hata yeye kujitambulisha. Aweze pia kufanya kazi kwa bidii sana na asichague kazi yoyote ya kufanya. Ilimradi tu kazi hiyo inamwongezea kipato, asiweze kuchagua kazi yoyote. Aweze kufanya kazi yoyote ili.

Napendelea sana kutembea mjini, napendelea kutembea kule sokoni, ili nikaweze kutambua vitu ambavo ni vya kisasa, vileweza kuingia, vileweza kutumika, vinaweza kutumika, na pia vinavyo weza kuraisisha maisha. Pia napendelea sana kutembea kule kuangalia mavazi ambayo yameweza kuingia na ubunifu mpya ambazo zimeweza kuingia kwa wakati huu ambayo tunauishi. Pia napendelea sana kujua mambo ambayo yaneendelea kule mjini. Mana unaweza ukazunguka mjini, ukapata teknolojia mpya ambayo mwenyewe hata ujategemea kuwa uneza kupatana nayo. Ikaeza kukusaidia maishani.

Kuna muda mwingine, siku nzima unakuwa labda upo busy sana. Huwezi kuwai kupika chakula. Kwa hiyo unakuwa umechoka kiasi kwamba wewe kwenda kuandaa chakula, unakuwa huelewi hata muda ambao utaweza kuandaa chakula. Kwa hiyo mimi napendelea sana chakula cha haraka kwa sababu inakuokolea muda ambao ningetumia kupika. Mpaka muda ile labda baada ya saa, inakuwa imekuwa kwamba mnaweza kukaa tu baada ya dakika kumi, hadi baada ya dakika kumi na tano.

Kwa kweli mi sipendi kucheza. Yaani sipendi chochote kuhusiana na mambo ya densi. Nahisi kuwa mwili wangu ni mzito sana kuweza kurukaruka na kuchezacheza. Kwani kutoka moyoni mi si wa mpenzi sana wa kucheza. Ila napenda kuangalia watu wanavyocheza, wanavyodensi; nafurahia sana nikiwa nawatazama. Lakini kwa kweli mimi kucheza mi huvisahau vitu vyangu kabisa. Yaani mimi sipendi kabisa kucheza.